Kile ambacho kampuni za mawasiliano huangalia na hueka kipaumbele ni ile hadhira ama umati ambao mnafikia kwa mfano kama redio ni watu wangapi wanafikiwa na huo ujumbe ambao unajaribu kuwasilisha mfano kama televisheni ni watu wangapi wamefungulia televisheni wakati wa mbashara wakati wa wakati wa kupeperusha habari mbashara kwa mfano kama ni kwa kama ni kwa ni kwa ni kwa kanisa watu wangapi ambao wamefikiwa na neno la mwenyezi Mungu na likabadilisha maisha kwa kitu kama hicho ndicho ambacho wanaangalia wale ambao wanasaidia katika kufunza na kuelimisha AI na the modern era teknolojia ya sasa hivi na mawasiliano kwa hiyo kwa haya machache nafurahi sana kuwasiliana na wewe.